Ndege ndege mi najua ndege mnyama ndege ni mnyama.

Ijuma ni moja wa siku siku ya wiki.

Wasibu ni upimaji wa hali wa kifedha.

Mara kwa mara ni kurudia ni jambo inayojirudiarudia.